Naweza sema ya kwamba sipendi sana muziki wa jadi ila mara kwa mara mimi husikiza nikiwa na nia tu ya kujifunza ama kusikia vile wale watu wa jadi walikuwa wanaimba. Kwa sababu pia mimi ni mwimbaji kwa hivyo nasikiza muziki aina nyingi ili kujifunza mambo ya sauti, mambo ya vyombo vya muziki. Kwa hivyo ninausikiza tu nikiwa na nia kujifunza, lakini siwezi sema ya kwamba napenda sana muziki wa jadi. Mimi napenda muziki wa kisasa. Nikilinganisha na muziki wa jadi, siupendi ule wa jadi, napenda muziki wa kisasa.

Mimi napenda kuenda pwani mara kwa mara nasafiri sehemu za pwani huku nchini Kenya. Nimetembelea sehemu za Mombasa, nimefika sehemu za Diani kule, nimetembelea sehemu za Malindi na pwani ya Kenya naipenda sana. Napenda kutembea kule na kutembelea kwenye mchanga wa bahari na pia kuenda kuogelea baharini. Kwa hivo ni jambo mimi nalipenda na nalifanya mara kwa mara.